Dheluji ni maji yealio ganda na kuwa vipande vidogo vyeupe vina vyo anguka kutoka angani wakati baridi kali.

Koti ni vazi la nje linalovaliwa juu ya nguo nyingine ili kulinda mwili dhidi ya baridi upepo au mvua. Hutengenezwa wa kitambaa mbali mbali kama pamba nzito ngozi au nailoni.

Kula ni kitendo cha kuchukua chakula na kukitafuna au kukimeza ili kupata nguvu na virutubutisho vinavyohitajika na mwili. Kula husaidia ukuaji afya njema na uwezo kufanya kazi za kila siku.

Nywele ni nyuzi zinazokuwa juu ya ngozi ya kichwa au sehemu nyingine za mwili. Hulinda kichwa dhidi ya jua na baridi, husaidia katika mwonekano. Na mara nyingi huonyesha utambulisho au mtindo wa mtu.

Bengi ni tasisi ya kifedhd na uifadhi fedha za watu kutoa mikopo au kuraisisha malipo kama uhuhamisho wa pesa na hundi. Bengi usaidia watu kuokoa, kuekea na kusimamia fedha zao kwa usalama.

Juma tano ni siku ya nne ya wiki kulingana kalenda ya kawaida. Iko katikati ya wiki ya kazi kwa wengi hutumiwa kupanga shughuli mikutano au masomo kabla kuelekea mwisho wa wiki.

Programu ni mkusanyiko wa maagizo au kanuni zinazoelekeza kompyuta au simu kufanya kazi flani. Programu hutumika katika mawasiliano, elimu, biashara na burudani kama vile programu za simu, michezo au za ofisini.

Bustani ya umma ni eneo lawazi linalo milikiwa au kusimamiwa na serikali kwa matumizi ya wananchi wote, utumiwa kwa mapumziko, michezo, matembezi na mikutano ya kijamii, bustani hizi usaidia kuboresha afya, mazingira na mshikamano wa jamii.

Asilimali watu ni jumla ya watu wanaofanya kazi katika taasisi ya ujamii pamoja na ujuzi, maarifa uwezo na vipaji wa livyonavyo, uhusisha usimamizi wa wafanya kazi, mafunzo, motisha na ustawi ilikuongeza tija na kufikia malengo ya shirika.

Nimefurahi kukutana na wewe ina maana kwamba mtu anajisikia vizuri, kufurahishwa au kuridhika kukutana na mtu mwingine. Hutumika kama salamu ya heshima au kuonyesha urafiki wa mapokezi mazuri hasa unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza.

Meneja ni mtu anayesimamia na kuratibu kazi za wengine ndani ya shirika au biashara. Ana jukumu la kupanga shughuli, kutoa mwelekeo, kusimamia rasilimali na kuhakikisha malengo ya taasisi yanafikiwa kwa ufanisi.

Mguu ni sehemu ya mwili wa binadamu au mnyama inayotumika kwa kusimama, kutembea, kukimbia na kusaidia mwili kusogea. Binadamu mguu uanzia nyonga hadi kwenye vidole vya miguuni.

Takwimu ni taarifa au data zinazo kusanywa, kupangwa, kuchambuliwa na kusafiriwa ili kupata maana au uelewa kuhusu jambo fulani. Hutumika katika utafiti, biashara, afya elimu na mipango ya maendeleo ili kusaidia kufanya maamuzi sahihi.

Neno ahsante lina maana ya kutoa shukrani au kuonyesha furaha na heshima kwa mtu aliye kusaidia au kukufanyia jambo jema. Humika kuonyesha udhamini na adabu katika mawasiliano ya kila siku.

Kauli 'jitunze' ina maana ya kujilinda au kujihudumia mwenyewe, hasa kuhusu afya, usalama na ustawi, hutumiwa kwa salamu ya kuagana au ushauri, kuonyesha kujali na mapenzi.

Kamwe ni neno linalomaanisha hata kidogo au kwa wakati wowote. Hutumika kusisitiza kwamba jambo fulani halitafanyika kabisa au halijawahi kutokea.

Maji ni kimiminika muhimu sana kwa uhai wa kiumbe hai. Hutumika kukunywa kupika kuosha na shughuli nyingine za kila siku. Maji husaidia mwili kufanya kazi vizuri ni rasilimali muhimu kwa mazingira na maendelo ya jamii.

Fursa ni nafasi au uwezekano wa kupata au kufanya jambo fulani lenye manufaa hutumika kuonyesha nafasi ya mandeleo, ajira, biashara au mafanikio.

Januari ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya mwaka. Mara nyingi huashiria mwanzo wa mwaka mpya na hutumika kupanga malengo mapya shughuli ya za kazi na masomo.

Neno hasa lina maana ya hasa au kwa namna ya pekee. Ikitumika kusisitiza jambo fulani au kuonyesha umuhimu wake zaidi kuliko wengine.

Vifaa, ni zana au mashine zinazotumika kufanya kazi fulani au kufanikisha shughuli. Hutumika katika shule, kazi za nyumbani, viwanda au maabara kusaidia kutimiza malengo, kwa uraisi na ufanisi.

Meza ni kipande cha samani kinachotumika kuweka vitu juu yake, kula chakula, kufanya kazi au kusomea. Mara nyingi ina miguu nne na uso wima na hutumika nyumbani, shuleni, ofisini au sehemu za biashara.

Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au mnyama inayojumuisha uso macho masikio pua na mdomo. Kichwa huchukua ubongo unaohimili fikira fahamu na hisia na pia hutoa njia ya kula kuona kusikia na kupumua.

Neno karibu lina mana kukaribishwa au kuonyesha ukaribu, hutumika kama salamu na ya kuwapokea wageni kuonyesha ukaribu wa mahali au mtu au kama mtu wa kujiunga.

Juni ni mwezi wa sita katika kalenda ya mwaka, katika sehemu nyingi za dunia, huashiria mwanzo wa majira ya kiangazi au mvua, na hutumika kupanga shughuli za kazi, shule na sherehe za mwaka.

Baridi ni hali ya hewa yenye joto la chini sana. Inayofanya mtu au kitu kihisi baridi mwilini. Hutokea mara nyingi majira ya kiangazi baridi au kwenye maeneo yenye hali ya hewa ya chini. Baridi inaweza kuathiri afya na maisha ya kila siku. Hivyo watu huvaa nguo za kujikinga kama makoti na glavu.

Kipanya ni kiumbe mdogo anayepaa na kutumia masikio makubwa kama mabawa. Katika lugha ya kawaida, kipanya pia kinaeza kumaanisha kiumbo waporini anayepaa usiku na kula wadudu. Katika muktadha wa maisha ya kila siku, kipanya utumika pia katika methali na hadithi kueleza ujanja au hila.

Neno chini ilina maana ya nafasi ilio karibu na uso au kipande cha chini cha kitu. Hutumika kueleza mahali, nafasi au muelekeo wa kitu kilicho chini ya kingine.

Jumapili ni siku ya mwisho ya wiki kulingana na kalenda ya mwaka ya kawaida. Mara nyingi hutumika kwa mapumziko, ibada, burudani au shughuli za familia kabla kuanza tena wiki ya kazi.

Hati ni maandiko rasmi yanayothibitisha jambo fulani au kutoa ruhusa haki au taarifa. Hati hutumika kama ushaidi wa kisheria au wa kiutendaji mfano, hati ya kuzaliwa, hati ya kumiliki nyumba, hati ya biashara.

Neno pakua linamaana kuchukua au kupakua faili, programu au data kutoka mtandao au kifaa kingine kuenda kwenye kompyuta simu au kifaa kingine.

Mfanyakazi ni mtu anayefanya kazi fulani kwa ajili ya kupata kipato au malipo. Anaeza kufanya kazi katika ofisi, kiwanda, shule au shamba. Na jukumu lake ni kutipu. Hutimiza majukumu yaliyowekwa na mwajiri au shirika.

Biashara ni shughuli ya kununua, kuuza au kubadilisha na bidhaa au huduma ili kupata faida. Tumiwa katika biashara ndogo-ndogo za reja reja, kampuni kubwa au biashara mtandaoni na ni sehemu muhimu ya uchumi wa mtu au taifa.

Siku njema inamaana ya kutakia mtu kuwa na siku yenye furaha, mafanikio na mambo mema. Hutumika kama salamu ya kuagana na kuumpa mtu moyo mwema mwanzoni au wakati wa kuondoka.

Moja kwa moja ina maana ya bila kuchelewa bila wakati au kwa usahihi utumika kueleza kitenda kinatufanyika papo wapo au bila kuingiliana na mtu mwingine.

Neno hifadhi linamania kuweka kitu mahali salama ili kikingwe au kiweze kutumika badaye, hutumika kwa vitu vya kimwili kama chakula au fedha na pia kwa taarifa mazingira au rasilimali.

Babu ni neno linalotumika kumaanisha babu wa kiume familia yaani babu mzazi wa baba au mama. Pia hutumika kwa heshima kumrejelea mzee au mtu mzee katika familia.

Aprili ni mwezi wanne katika kalenda ya mwaka, maranyingi uwashiria majira ya mvua katika baadhi ya nchi au mabadiliko ya hali ya hewa, na utumika kupanga shuguli za kazi, shule na sheree za mwaka.

Makubaliano linamana ya mchakato wa kufikia mwafaka katia pande mbili au zaidi juu ya jambo fulani. Tumiga kwenyeshe uelewano amani au mkubaliano ya kishiria, biyashara au kijami.

Programu ni seti ya maagizo kanuni zinazotumika kuongoza kompyuta simu au kifaa kingine kufanya kazi fulani. Programu hutumika katika mawasiliano, elimu, burudani, biashara na shughuli mbalimbali za kila siku.

Neno kijani lina maana ya rangi inayotokea kati ya buluu na njano na mara nyingi huisishwa na mimea, majani au mazingira ya asili. Pia hutumiga kueleza uzima ukuwaji au afya.

Neno nyeusi lina maana ya rangi ya giza sana. Kinyume na nyeupe, hutumika kueleza rangi ya kitu, ngozi au mwonekano fulani. Pia mara nyingi hutumika kama kielelezo cha uzito, nguvu au siri kulingana na muktadha.

Neno andika lina maana ya kueka maneno nambari au alama kwenye karatasi, kitabu au kifaa cha kielektroniki ilikuwasilishw ujumbe au kumbuka jambo flani.

Neno tisa ni nambari katika mfumo wa hesabu, wakia ilabu unaotumika kawaida, utumika kwa hesabu vitu kupanga orodha na kuonyesha nafasi ya kitu.

Kauli bahati njema inamaana ya kutakia mtu kupata matokeo mazuri, mafanikio na tukio lenye furaha bila ushawishu wa mtu yeyote. Utumika kama salamu au matakwa wakati mtu anaanza jambo au safari.

Neno kompyuta na kifaa cha kielektroniki, kinachotumika kusendika taarifa, kufanya mahesabu, kuhifadhi data, na kuendesha programu mbali mbali. Kinachotumika katika kazi za shule, ofisi, biashara, mawasiliano na burudani.

Semptemba ni mwezi wa tisa katika kalenda ya mwaka. Mara nyingi huashiria mwanzo wa masomo kwa shule nyingi na katika baadhi ya nchi. Ni kipindi cha mavuno au maandalizi ya shughuli za mwisho wa mwaka.

Neno kibodi linamaana ya kipengele cha kompyuta au kifaa kingine chenye vitufe vinavyotumika kuingisha herufi, nambari na alama. Hutumika kuandika maandiko, kuendesha programu au kutoa amri kwa kompyuta.

Neno tazama lina maana ya kuangalia au kutazama jambo kwa makini, hutumika pia kama amri au mwito wa kuzingatia kitu fulani.

Neno mshahara lina maana ya kiasi cha fedha ambacho mfanya kazi anapokea kwa kazi yake mara kwa mara kila mwezi ya wiki kulingana na makubaliano na mwajiri. Hutumika kama malipo huduma au kazi iliyofanywa.

Neno nadra lina maana ya chache, adimu, au si ya kawaida. Hutumika kueleza jambo ambalo linalotokea mara kwa mara kidogo, au ni la kipekee.

Neno ndiyo lina maana ya kuthibitisha kukubali au kusema hakika. Hutumika kuonyesha kikubalio cha jambo lililohojiwa au mwakilishi wa jibu la chanya.

Neno sema lina maane ya kutamka maneno au kuzungumza kuhusu jambo fulani. Hutumika pia kama amri, au mwito kwasilisha mawazo hisia au maelezo kwa wengine.

Neno folder lina maana ya kifaa au kifurushi kinachotumika kuhifadhi na kupanga nyaraka, file au ati ili ziwe rahisi kupatikana. Katika kompyuta, folder hutumika kuhifadhi file za digitali kwa mpangilio maalum.

Neno mauzu lina maana ya kitendo au kiasi cha kuuza bidhaa au huduma kwa wateja. Hutumika katika biashara kueleza biashara inayofanyika, faida inayopatikana au shughuli ya kuuza.

Neno hongera linamaana ya kupongeza au kutoapongezi kwa mtu kwa jambo nzuri ya alilofanya. Utumika kueleza furaha, kuridhika au kuthamini jitiyadi na mafanikio ya mtu.

Chai ni kinywaji kinachotengenezwa kwa majani ya mimea ya chai yaliokauka maranyingi yakiwa yamechemshwa na maji moto, hutumika kunywa kwa furaha, kupasha joto mwilini au wakati wa mapumziko, pia inaweza kuunganisha watu katika mazungumzo au mikutano.

Tano ni nambari tano katika mfumo wa hesabu. Hutumika kuhesabu vitu, kupanga orodha na kuonyesha nafasi ya kati kitu fulani.

Jambo lina maana ya kitu, tukio au hali yoyote inayoweza kushughulikiwa, kuzungumziwa au kueleweka, hutumika pia kama salamu ya kuonana au kuanzisha mazungumzo.

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii, ardhi iko tayari, nimeshalima wiki iliopita, mvua itasidia mimea kukua haraka, nahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu na hazina nzuri, zinakaa sana. Msimu huu ni, rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Je, niendesha gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi, ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mzigo mingi, nadhani gari ni bora, nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa, nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri hebu niandike orodha, ni sikose kitu chochote.

Mwalimu alipigia jana, anasema mtoto wangu, hana kazi ya nyumbani. Je ni kweli? Lazima nizungumze na ya eleo. Yeye anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa nini kinaendelea, labda anacheza sana anasahau masomo. Nitamuelezo umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakua na shida baadae. Nitakaa naye kesho jioni, tuangalie kazi zake pamoja. Nita msaidia kama hana uwelewa. Watoto wanahitaji msaada wa wazazi sio lawama tu.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

Ninahisi usingizi sasa, ni saa ngapi, saa tatu usiku, lazima nilale mapema, kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi, nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri, nitazima simu yangu, isilete kelele usiku, naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika, ksho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana, kuna samaki kwenye chungu nilimnunua jana, nitampika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi, ninahiaji limau na tangawizi kumtia ladha, jee niandae ugali au wali, nadhani wali ni bora, unaiva haraka, nita kata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia samaki lazima awe na ladha nzuri, familia wanatarajia chakula kizuri, nitapika pole pole, wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.

Wikendi inakuja, ni fanye nini siku ya jumamosi, labla niende sokoni kununuwa mahitaji ya nyumbani, au ni pumzike tu nyumbani. Ni some kitabu, ni na kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi, hatujamuona kwa muda. Hiyo ni wazo nzuri, tunachukuwa zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.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

Ninaitaji kupumzika kidogo, wiki imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza, ni chukue wasafi. Anga si zuri leo, hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda, nitanywa chai ya moto, punguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda, siisikia kelele za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muimu, kama wakatu wakufanya kazi. Na mamba niwe kimia tu, kize sauti za asili, ndege wa naimba, upepo na vuma, taratibu, hii ndio wa mani ya kwele.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijasoma. Nimekuwa na shughuli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni, kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti ninasoma asubuhi, lakini vitabu ni vya jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma, nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo. Kusoma kunafungua akili kujua mambo mapya.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

Pakangu anahitaji chakula, amekuwa akilia, tangu asubuhi, nimempea chakula cha jana, lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni, nitampa kidogo, ye anapenda samaki sana, atafurahi, lazima ni muweke maji safi pia. Nimemuona ki, nywea kutoka kwenye birika la maua, paka ni wanyama safi sana, wana jitunza wenyewe, lakini naitaji kusafisha sanduku lake la mchanga leo ye ni rafiki yangu mzuri ananipenda sana. Anapoka kwenye vitu vyangu unaona anapumzika kwa amani wanyama wa nyumbani ni baraka.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote nadhani nusu tu, nizifute zile situmii zinachukua nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku na inanisidia kupata njia. Programu ya za michezo je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina programu za kusoma habari kadhaa ni za ainamoja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Nyuila zangu ni changamoto kubwa, nina akaunti nyingi sana. Kila moja inahitaji nyuila nilikuwa nikitumia nyuila u niilikuwa nikitumia nyuila moja kwa zote lakini, lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe, nitatengeneza nyuila tofauti kwa kila akaunti, lakini nitazikumbukaje zote, labda niandike mahali salama, au nitumie programu ya kusimamia nyuila nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Nitajaribu moja. Lazima pia nibadilishe nyuila mara kwa mara. Kila miezi mitatu usalamu wa mitandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mitandaoni wako kila mahali. Lazima nijilinde na data yangu.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

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvii. Mwanga zina hitajika kila siku. Nitanunuwa kabichi, karoti na vitungu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilombili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili ya utatu. Mayai ni muhimu kwa wototo. Nitanunuwa lundo moja. Matunda kwa wototo. Machungwa na maembe. Hapo sokoni sasa. Je nina pesa ya ku tosha. Ebu nuhesabu. Labda shilingi elfu kumi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema, ntapata vitu vipya na bei nzuri.

Mitandao ya kijamii inanichukua muda mwingi, niko pale kila saa, naangalia watu, wanachapisha nini. Je, ini matumizi mazuri ya wakati, sioni faida kubwa, naona picha za watu, na maisha ya wa mazuri, ninaisi vibaya, lakini inajua, wanaonesha sayo mazuri tu, sio walisi ya wote. Nitaji kupunguza muda huu, labda nitaeka mikono, dakika thelathini kila siku tu, nitachapisha vitu vya maana, sio kila kitu. Sita tafuta sifa za watu. Nitatumia muda wangu vizuri zaidi. Tasoma vitabu o kuzungumza na familia. Maisha kweli ni muhimu kuliko maisha mtandaoni.

Jee ni chukue basi au pikipiki leo, basi ni salama lakini iliniacha leo. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inanisumbua. Nadhani leo ni tachukua basi, sina haraka sana. Na huli ni shilingi miambili tu ni nafu. Nataka kwenye dirisha niangalie mitaa tunapopitia. Napenda kuona watu wa shuguli zao za asubui. Kila mtu ana hadithi yake, stesheni ya basi iko mbali kidogo na nyumba. Nitatembea dakika kumi. Mazoezi mazuri ya mwili. Nikifika kazi mapema nitakunjua kabla ya kuanza kazi.

Wenzangu wa kazini ni watu aina mbali mbali. Kuna wale wanaoongea sana, wengine ni wakimia. Mimi ninapenda kuwa katikati. Siongei sana, lakini siwe mbali. Kuna mmoja anayeuliza maswali mengi sana, wakati mwingine ninamchoka. Lakini nailewa ni mtu mpya, anajifunza tu. Lazima niwe nastubira. Kuna mwingine tunafanya kazi vizuri pamoja, ananifamu bila kusema. Hiyo ni ushurikiano mzuri, tutakamilisha miradi kwa araka, ofisini kuna vikundi vya watu, lakini mimi sijiungi sana, napenda kufanya kazi, yangu na kurudi nyumbani, musiano mazuri ya kazi ni muhimu lakini kila mtu ni tofauti.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu inahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi, wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Nitaji kuenda kwa msusi, nyueli zangu zimefuruka sana, nitapunguza kiasi kidogo sio sana, na wamba pia kunawa vizuri, ziwe safi na laini, na mafuta mazuri nyumbani, nitatumia baada ya kunawa. Kujitunza ni muimu, siyo ujinga. Mwili wetu nastaili uduma nzuri, nitakaguza usto wangu pia, kutumia krimu na ngozi, juali na kawusha ngozi sana, lazima nitumia vilinzi, nataga kucha zote, ziwe safi na fupi. Watu wanapoona mtu mzuri wanajua anajitunza. Na mba niwe mtu wa maana hiyo.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini, lazima nimpigie mwenye kiti barua nimwambie nitachelewa, njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana watu wengi wanaenda kazi saa moja, je kuna njia nyingine zaidi ya fupi nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini nitaepuka msongamano kesho nitajaribu hiyo njia leo naendeshwa radio, sikize muziki ili niwe na subira, hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.

Ninahitaji kupanga pesa zangu vizuri mwezi huu. Mshara ulingia jana. Lazima nigawe kwa busara. Panga nyumba kwanza shilingi izi. Umeme na maji shilingi izi. Chakula kwa wiki nne. Nadhani shilingi izi zitatosha. Ninahitaji kueka akiba kidogo kwa tharura za baadae. Lazima shilingi elfu mbili. Watoto wanahitaji vitu vya shule. Vitabu na kalamu. Nimesabu deni la jirani. Nilimkopa mwezi uliopita. Lazima nimlipe leo. Pesa zinakwisha haraka sana naitajukuwa makini zaidi na matumizi nadhani mwezi ujao nitaeka akiba zaidi.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

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikikilize muziki tu. Labda niangalia matangazi wa mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Napenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetanga kuona adidhi za katuni. Unafuraia sana. Tunaweza kuangalia pamoja lafu watoto alaye. Badae nitakuwa na muda wangu niangalie filamu yangu. Na filamu katha sijasoma bado. Nadhani usiku hu tutafuraia brudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kesho ni siku ya kazi.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa, tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Napewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliyozoea, lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tunakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza, kila mtu anajukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na mwenzangu wao, ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano ya nakuwa magumu, nahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya, tutakamilisha mradi huu kwa wakati nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.

Mvua inanyesha sana leo, sauti yake kwenye dari inanitulia. Natoka nje au nikae nyumbani? Nadhani kukaa ndani ni bora, mvua haitaisha haraka, nitakunjua tu hapa nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma, sasa ni wakati mzuri, watoto wanacheza nyumbani, wanafurahi na mvua. Unasema unataka kwenda nje uangamize maji, lakini ni baridi sana. Nitausomea hadithi badala yake. Siku za mvua ni za kupumzika na familia. Natayarisha chakula cha moto kwa jioni, watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.